Jukumu ambalo ninalo lipenda sana pale kazini, ni ile jukumu ya kuwa naweza kuongelesha watu wengine. Yani napendelea sana kuongea na watu wengine, na hilo jukumu la kuwaongelesha ndilo ambalo ninalo penda. Naweza kuwa tu pale kazini ni amue niende niongeleesha watu. Kuhusu mambo tofauti, matukio ya kimatawifa matukio tofauti tofauti, ambayo ya naendelea njini na ambayo ya naendelea duniani kote.

Mimi ninapotaka starehe kwa sana. Mimi hupendelea wakati ambapo. Yaani sipendelei kelele kwa sana. Sio eti sipendi kelele lakini sipendelei ile kelele ya mahali kama club. Wakati ambapo nataka kustarehe. Mimi huwaita majirani ama yaani marafiki. Halafu tunakwenda tu tunajiburudisha kwa pamoja. Tunapenda kutulia tu kwa pamoja. Yaani kule tu kutulia kwa utulivu.

Mimi mchezo ambao ningepelea kujaribu ni mchezo wa marathoni. Najua mimi ningependa kukimbia kwa sana. Napenda sana kukimbia, napenda sana kutazama watu wakicheza mchezo wa kukimbia. Katika ulimpiki pia natazama. Katika ulimpiki pia naweza sema kuya nilimpenda David Rudisha sana ambaye alishinda medali elfu mbili na kumi na mbili kule mjini London. Yaani napenda sana kuona watu wakikimbia napenda sana kwa sana Napenda kwa sababu pia natumai siku moja nitakimbia.

Napenda kununua vitu, yaani kwenye simu wakati mwingi, kutumia mtandao, lakini pia napenda sana kununua vitu kwenye soko. Wajua kwenye soko, una ule uwamuzi wa kujichagulia kile ambacho unataka, sio kama kwenye simu, kile ambacho watakuwekea ndicho ambacho tu itakubidi, ukubali. Mimi nawezasema napenda kununua vitu kwa sana sokoni, kwa sababu pia nitanunua vitu ambavyo, havijakaa sana na vitu ambavyo ni vipya ambavyo vina quality nzuri ambavyo mimi nai.

Na mimi naweza sema kuwa napenda kucheza michezo ya video Lakini wakati mwingi ni wakati ambapo sipo pale nyumbani kwa hivyo Wakati huo sina muda na kutumia kompyuta ama wakati mwingine mimi ni ule wakati ambapo nasafiri Lakini napenda kucheza pia michezo ya video kupitia kwenye simu na pia napenda kutazama michezo ya video ambayo imechezwa na watu fulani ama watu fulani ambao waliyoicheza na wakai upload kwenye mitandao ya kijamii.

Mimi pale kazini, naweza kusema huwa mara mingi, watu wanapenda sana, mimi nikishugulikia makosa. Naeza kusema kuwa, watu wanapenda hivi kwa sababu, wakati mwingi, yaani mimi napenda kuongea na watu, mimi ni rafiki ya kila mtu pale kazini. Hakuna mtu ambaye naweza patana, pitana tu na yeye bila kunisalimia. Naeza kusema kuwa, pale kazini, mimi napenda sana, hivo ndivyo ambavyo, napenda kushugulikia makosa. Makosa yanapopanyika pale kazini wale ambao wamefanya makosa nawaita nawaongelesha na tunandelea na maisha hivo ndivyo ambavyo mimi nashugulikia makosa pale kazini Yaani tu kwa uraisi napenda tu kuongea na watu kwa hivyo wananisikiliza.

Na mimi napenda sana kukwea milima napendelea sana kukwea milima kwa sababu Yaani unakuja kukwea milima Kunaupa mwili yaani unaenda yaani inakua kwa jina ya kimombo tunaweza kusema kukua unaenda adventure yaani unakwenda kutulia unakwenda unakwea milima na watu wengine yaani kule kushindana na pia ni hali ya kuonyesha mwili kuwa naweza na naweza na naweza Yaani unajipongeza kufika pale juu sio rahisi na hivyo ndivyo ambavyo naeza sama kuwa pia maisha yako.

Mimi ili kushirikiana na timu. Napenda sana kuongelesha watu, cause ili kushirikiana na timu kunafaa kuwa na kule kujuana kule kujuana kwa undani na watu wa timu yako, Yaani mimi naweza sema kuwa kushirikiana na timu si rahisi lakini napendelea sana. Kuingia kwenye timu na kuwa mimi, yaani naongea na watu nawapongeza wengine. Yaani makosa yakifanyika tunafanya kwa pamoja ivyo ndivyo jinsi ambavyo unapenda kushirikiana kwenye timu na timu pia.

Mimi somo ambalo nililipenda pale shuleni sana ni somo la la hisabati Yani mimi nilipenda hisabati Yani jinsi nilikuwa najipata nafanya hisabati asubui nafanya hisabati saa saba ya mchana Yani nafanya hisabati pia jioni usiku nafanya hisabati kabla kufanya kitu chochote kabla kuenda kulala Yani nilipenda hisabati sana Nilikuwa napenda hisabati watu wakiniletea maswali ya hisabati nilikuwa na wafanyia Yani nilikuwa na penda sana hisabati pale.

Mimi ningependa kurudi ujana Yaani siwezi sema kuwa ningependa kurudi lakini kuna ule ujana ambao ni ujana ambao mtu anaishi kukumbuka katika maisha yake mtu unaishi tu kusikia kuwa ule ujana niliupenda sana ujana ambao ulipendekana na kila mtu huo ndio ujana ambao ni ningependa kurudi ujana ambao mtu alikuwa na nguvu na juu ujana mtu walikuwa.

Mimi programu ya simu ambayo natumia sana ni programu ya simu ya TikTok ama WhatsApp napenda sana siwezi kusema kuwa naipenda sana lakini napenda programu za simu zote napenda kutumia calculator napenda kila kitu yaani hakuna programu ya simu ambayo mimi situmii kwa siku kila siku natumia programu.

Mimi sherehe yangu ya kupendezwa ambayo ntaishi kuipenda ni sherehe ya krismasi ya mwisho wa mwaka Yani unajua huu wakati wa krismasi watu hawakwendi kazini Yani watu tu wametulia, watu wanaenda wanapatana nyumbani, familia zinapatana Yani mnakumbusha mambo ambayo mlikua mnafanya kitambo, mnakwenda, mnachinja mbuzi, ama pia ng'ombe Yani mnakutana kama familia, kuna kuwa na ule upendo, kuna kuwa na amani, watu wana wanakumbukana Napenda huo msimu sana huo msimu wa krismasi.

Naam mimi napenda sana kupika Waja wakati ya ambapo anapikia mtu akiwa ameketi mimi naona kuwa Yaani nafanya kitu kizuri Napenda kupika pia kwa sababu mimi nakipendelea sana kukila chakula ambacho mimi mwenyewa nimekipika kuliko kingine ambacho kimepikwa na mtu yoyote Napenda sana kupika kwa sababu pia nikipika naendelea kuimarisha Yaani upishi wangu Napendelea sana kupika kwa sababu pia nikipika naendelea kuonyesha watu kuwa najua kupika na hiyo inaezafungua njia ya kazi na vitu zingine.

Naam mimi wakati mwingi napenda kufanya kazi ili kuwatia moyo watu wenzangu Yani wakati ambapo umafanya kazi ndio wakati ambapo watu pia wana furai wanakua yani wanakua na ule nakule kujua kuwa pia wanafaa kufanya kazi Napenda sana kufanya kazi kwa sababu ni ili ni watie tumoyo wenzangu.

Mimi ninapenda sana kujifunza historia. Najifunza istoria wakati mwingi. Njia ambazo natumia ili kujifunza historia ni pamoja na kusoma vitabu. Napenda pia kutazama matukio ya historia ambayo yalifanyika. Kina nani walifanya hayo matukio ya historia na kwanini yalifanyika na kwanini yanaishi kuwa historia kwanini hayata sahulika kama matukio tofauti. Historia pia ni ilikuwa somo langu pale chuo kikuu. Yaani pale shule upili. Na pia na historia na nili nili nilifollow vizuri sana historia na hadi wana wanapendelea sana historia.

Naam mimi napendelea sana kutoa michango unajua unapotoaa michango unaonyesha watu pia kuwa wakati utakaposhikwa na shida pia wao utataka wakusaidia Yaani kutoa michango huwa kunasaidia pia wakati mwingi mtu anaweza kuwa alikuwa na shida kubwa umekwenda pale ukatoa mchango wako Yaani umemusaidia tu yule mtu kwa sana yaani mimi napenda sana kutoa michango naweza nikiweza ulizwa naweza kusema hivo.

Mimi ili kulinda mazingira nahakikisha kuwa kitu ambacho ama mtu ambaye anatupa takataka anaitupa kwa njia ambayo inafaa. Kama ni takataka ilikuwa ya plastiki kama ni plastiki ikwende kwa plastiki. Kama ni glasi itupwe kwenye glasi zingine. Na kama pia ni karatasi itupwe mahali ambapo kuna karatasi zingine. Yaani hivyo ndivyo nafanya ili kulinda mazingira Nahakikisha pia kuwa watu hawajatupa takataka ovyo ovyo.

Mimi mchezo ninayoipenda kutazama ni michezo ya kukimbia. Haja ya kukimbia mimi nakupenda na pia napenda sana kutazama michezo ya kukimbia ni kwa nini ninapenda michezo hii? Unajua mimi kwa sababu napenda tu kikimbia. Ndio maana napenda michezo ya kukimbia roho yangu tu hupenda michezo ya kukimbia michezo ya kushangaza na ndio utazama ni ule mchezo wa elfu mbili kumi na mbili wakati ambapo David Rudisha Alishinda medali mita mia nane huo mchezo ulionishangaza kwa sana. Ni wapi ambapo ninapenda kutazama mchezo huu? Ni wakati ambapo niko na marafiki ili tushereke vizuri tufurahi kwa pamoja. Ninaisi vizuri sana ninapo tazama mchezo hii.

Kile ambacho unachofanya ilikuwa kamilisha kazi kwa wakati na hakikisha kuwa ni na hile ratiba yangu kila mahali ambapo nina kuenda yani ratiba yangu ni mekua ni meipanga jinsi ninavyoelewa kuwa wakati huu nitakuwa nikifanya jambo fulani, wakati ule mwingine nitakuwa nikifanya jambo fulani inanionyesha kuwa kwa masaa fulani kwa mfano kufikia sasa saba sifai kuwa nafanya kitu iki ambacho nafanya kwa sasa nafaa kuwa nafanya kingine hio hivyo ndivyo ambayo nafanya ili kukamilisha kazi kwa wakati.

Nguvu zangu za kazi Lama za pale kazini, nguvu zako ni zipi kazini Hilo swali siwezi kusema nimelielewa, tebu jaribu kuliuliza mara nyingine Kwa sababu iliniuliza nguvu zako ni zipi kazini Sidhani kuwa nimeelewa hilo swali Siwezi lijibu kwa sababu sijaelewa.

Hapana hapana mimi siishi mahali ya mbapo nilipo zaliwa mimi lakini naishi mbali kiasi si mbali sana na mahali ambapo nilipo zaliwa kutoka hapa mahali nilipo kuenda hadi mahali ambapo nilizaliwa naweza kusema ni kilomita karibu miambili na kitu kwa hivyo siyo mbali sana na mahali ambapo kwa sababu naweza kuenda asubuhi na nirudi jihoni ama hata nirudi wakati mbapo na taka.

Mimi mara nyingi sana napenda kukula ugali. Napenda sana kula ugali kwa samaki ama ugali kwa nyama. Unapo kula ugali usiku kwa sababu mimi hukula ugali kila siku usiku. Ugali unapoamka asubui kama ulikula ugali usiku, Hauhisi ile njaa kama utakayo hisi wakati ambapo unakula vyakula vingine ambavyo ni vyakula virahisi kutakuwa na ile njaa asubuhi wa ambapo unamka na ndio maana mimi napenda sana kula ungali na ndio chakula ambacho chakula ambacho nakila mara nyingi.

Naeza kusema utaratibu wangu wa kila siku naweza kueleza kwa namna hii ninachokifanya kila siku mara ninapoamka nitakwenda kukimbia kufanya mazoezi nafanya nakula pia kiamsha kinywa au breakfast naam nakunywa kiamsha kinywa ninapoamka Lakini iyo ni baada ya kufanya mazoezi baada ya kukimbia pale nyumbani kwangu saa ngapi ambao napenda kuamka ni saa kumi asubuhi ama saa kumi na moja kwa sana Ninahitaji kufanya kabla ya kuondoka mambo ambayo nahitaji kufanya kabla ya kuondoka ni pamoja na kupiga sala na kumshukuru mungu kwa siku nyingine mpya siku nyingine ambao ametupa Nahisi vipi kuhusu asubuhi zangu asubuhi zangu naziona kuwa ziko kwenye utaratibu na zinafuatilia ratiba.

Mimi, kila ambacho ninapenda sana kuhusu mtaa wangu na ule utulivu ambao uko ule usalama pia, na ule upendo wa watu wengine. Yaani, kwa mfano ninapo simama kwenye dirisha yangu naona tu ule utulivu ambao uko kule nje. Kule tu kutulia watu, kila mtu ana shughuli yake, na pia ile miti inapo na zile sauti na miti inapo sway kwa lugha ya kimombo.